Shughuli zangu za wikendi ni kuenda kufua, kufanya usafi wa nyumba na kuenda kuwatembelea marafiki na jamii zangu ili tukabadilishane mawazo. Tukajue jinsi ambavyo maisha itaendelea.

Ndiyo mimi napiga kura na kura ni kitu cha maana sana na cha msingi kwenye nchi ambapo unapochagua kiongozi unajua unachagua kiongozi ambayo hatakuja kusuluhisha matakwa enayo wakabithi soo kura ni ya maana.

Vifaa vya plastiki basi huwa navirudilia kuvitumia kwa kufanya kazi zinginezo ili nisichafue mazingira kwa mfano ama mfano la mikebe naiekea sukari majani ama navi itia watu wa viwanda.

Huwanasherekia siku ku nikienda kwa kujumuika na familia yangu, kusafiri nyumbani na jumuika na familia, tunatengeneza vinyoaji, tunajifuraisha, na tunabadilisha mawazo.

Kutengeneza marafiki wapya ni ili kuwa mwazi na mkweli na kuwa na lengo mmoja katika maisha yetu. Hivyo ndivyo urafiki unapodumu kusaidiana kwenye mawazo na kusaidiana kwenye maisha.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya marekani. Sababu ningependa tu kujaribu kujua mlo wao, utamaduni wao na matukio yanayofanyika kule. Na pia kuwasiliana na watu wa tabaka mbali mbali.

Penda sana mwandishi wa vitabu kama the river between, mwandishi chinua achebe, anatengeneza simulizi na analiandaa simulizi kwa njia ambayo inastahili, ambayo pia ni njia inamwelekeo na mfano mzuri sana kenye maisha ya kujifunza mengi.

Tunaenda kutembea, tunazuru, tunapiga gumzo, tunafurahia tu na tunaongelea kuhusu matukio na pia tunaongea kuhusu maisha.

Ndachai kwa kutia maji ya chemuke naongeza majani na weka sukari alafu naeka maziwa. Chai napenda kuinywa nikiwa nyumbani kwangu. Nimetulia vizuri na ninakumbuka ni sawa kabisa nikitu kizuri.

Dio na wafahamu majirani zangu hata na kazi wanaezo zifanya. Sababu tunakaa kwenye jamii ambao tunasikilizana na niya uwepo mzuri. Tunahilewana na tunasaidiana.

Natanguliza na maombi. Zima nitanguliza maombi kwanza. Alafu sasa najikumbushe kile kitu ambacho nilipo wapachi ya jana. Alafu nachukua miswada pia ya leo. Kusanya pamoja. Ninafocus.

Ndio napenda kumla samaki, samaki ana ladha tamu, halafu ukimuunga vizuri. Ni nyama yake, ni nzuri na ina manufaa mingi sana kwenye mwili wa mwanadamu.

Siku yangu ya kuzaliwa na sherehekea kwa na marafiki na andaa keki na vinywanji. Na pia naikumbuka kabisa siku yangu ya kuzaliwa naikumbuka vipasavyo. Kwa sababu ni siku yangu kubwa sana kwenye maishi yangu ya kusherehekea.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ile sherehe ya mwisho wa mwaka. Ni sherehe ambayo tunajumuika na majamii na marafiki. Tunaandaa vinyweo na vinywaji. Tunaandaa vinywaji na hata vyakula.

Nipenda kupata mafunzo zaidi na zaidi kuhususiana na eneo zingine za kazi ambazo sizifanyi. Ningependa kuzijua zaidi ili kuelewa kampuni ama ofisi kwa i kipasavyo.